Nasema kwamba mimi napendelea kitanda kizuri, kwa sababu kitanda kizuri inamaanisha pia nawe utapata usingizi mzuri na usingizi mzuri ni mzuri kwa afya yako. Ila kitanda kigumu mara nyingi huwainaleta adhari nyingi mbaya mbaya. Adhari ya kwanza ni kama vile kuumwa na mgongo, na ukiumwa na mgongo, kunauwezekano kwamba siku itakayofuatia hautapata kufanya kazi yako vile inafaa. Kwa hiyo, mimi naafadhalisha kitanda kizuri sababu ya usingizi mzuri napenda usingizi mzuri ambao haujatatizwa na chochote. Asante.

Mimi napenda kukimbia. Ila napenda kukimbia kwa ajili ya mazoezi. Niamkapo kila asubui lazima nikimbie takriban karibu kilomita tano hivi kama mazoezi ya asubui. Angalau nipate afya nzuri. Mbiyo ni kitu kizuri sana kwa afya ya binadamu ambao tunaambiwa kila wakati. Binadamu anafaa kufanya mazoezi ili kuepuka na maradhi mengi kama ya kisukari, kukua na mwili mkubwa kupita kiasi na madhara mengineyo kwa hiyo mimi hupenda kukimbia kama mazoezi, siyo kukimbia tu asante.

Moja wapo ya uwezo ambazo ningependa kuwa nazo ni uwezo wa kuangalia ama kujua, kile mtu wanachokiwaza, kuangalia mawazo ya binadamu. Ninaamini kwamba mtu akiwa na uwezo wa kujua mambo ambayo mtu mwingine anayafikiria itamsaidia sana kujua jinsi ya kujikinga na wale ambao wanamfikiria mabaya na pia itamsaidia zaidi kuelewana na watu ambao wanamfikiria mazuri. Kwa hiyo, mimi uwezo ambao ningeupendelea sana ni uwezo wakujua chenye mtu mwingine anafikiria. Sana sana wale ambao wakokaribu na mimi, ama mtu yeyote tu ambaye nakutanae labda njiani, shuleni, kazini na popote pale ambapo nipo, nikiweza jua tu mawazo ya mtu, ambaye yukokaribu na mimi kita nisaidia sana kujipanga kwa namna ambayo nita shirikiana nayeye ama kwa vyovyote vile ambavyo natarajia kufanya nayeye. Kwa hiyo niuwezo mmoja ambao ningeutamani sana kuwa nao. Asante.

Wakati nakumbwa na wasiwasi, kuna baadhi ya mambo ambayo huwa nazifanya, huwa zinanisaidia sana kutulia na kuepuka kumaliza huo wasiwasi. Jambo la kwanza ni kwamba huwa najaribu kujipumzisha nakaa mahali natulia napumzika, halafu navuta hewa polepole ama napumua polepole kwa takriban karibu dakika nne hivi. Kitu cha pili huwa nasikiza muziki, napenda muziki sana na muziki huwa inanisaidia kutuliza mawazo, halafu kunipa raha tena. Wakati ninaposikiza muziki, ile raha napata inanisaidia sana kutuliza wasiwasi. Jambo la tatu, nikiona wasiwasi umezidi, mara nyingi huwa napenda kutembea. Natoka nje, natembea kidogo, maybe takriba dakika thelathini hivi, halafu nikirudi kwa nyumba nakuta nimetulia naendelea na mambo yangu. Jambo la nne huwa nahakikisha kwamba kuna mtu ambaye naeza ongea na yeye sana sana ni rafiki wangu wa karibu, ndugu yangu ama labda wazazi wangu, moja ya wazazi wangu. Watu ambao watanisikiza, wanipe muda wao na labda wanipe mawaidha jinsi ambayo nitakabiliana na hilo jambo ambayo limesababisha nipate na hiyo wasi wasi So hayo ndo baadhi ya mambo ambayo mi huwa nafanya kuepukana ama kumaliza wasi wasi.

Mara nyingi mi hukaa hadi saa tano au saa sita ya usiku. Hapo ni baada ya mimi kula chajio ama chakula cha jioni. Alafu kitu kinachofuatia ni kwamba labda nisome kitabu ambayo niko na vitabu kadhaa hapa hivi huwa nachagua kimoja nakisoma mpaka saa tano ama saa sita. Ama wakati mwingine nachagua filamu. Naangalia filamu kwa takriban kama masaa mawili matatu hivi. Alafu ikifika saa tano ama saa sita ya usiku ndo naenda kulala sasa.

Kazi za dharura mara nyingi mi huzishugulikia kwa kuzipea kipaumbele kwa sababu ukiona kazi ni dharura inamaanisha kwamba ni kazi ambayo linahitajika kwa haraka sana ama kwa muda mfupi kipindi kifupi. So mara nyingi mimi wakati nazipata hizi kazi za dharura nahakikisha kwamba nimezifanya za kwanza. Hizo ndo nazianzia kabla niendelee na kazi zingine. Naweka kando kazi hizo zingine. Alafu naishughulikia hii kwanza waka hadi ntakapo maliza ama nihakikishe kwamba kila kitu kimekuwa sawa. Hivo ndo mimi huwa nahakikisha kwamba nimezishugulikia hizi kazi za dharura.